Kwa saa hii, si vai miwani ya kurekebisha macho. Miwani ninayovaa ni miwani ya jua. Hii nayo sipitwi. Huku kwetu jua ikiamua kuwaka inawaka na hasira. Kwa hivyo, nikiwa natembea mtaani au niko safarini, lazima nipige miwani yangu ya jua, siyo tu kwa ajili ya kulinda macho, mbali pia inafanya nikae mjanja kiasi.

Mafunzo ambayo ningependa kuongeza makali sana kazini ni uduma kwa wateja na usalama wa kidigitali. Huku Kenya, customer ndiyo kusema. Ningependa mafunzo ya hali ya juu ya jinsi ya kudeal na wateja tofauti. Hata wale wasumbufu na jinsi ya kuwafanya wafurahi na warudi tena. Hii ni muhimu sana kwa biashara yoyote ile.